Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi kwa vitendo katika mazingira halisi ya kazi hasaa pale ninapokutana na changamoto na majukumu mapya ambayo hayakua rahisi mwanzoni katika uzoefu huo, nilijifunza umuhimu wa kuwajibika na kuwa makini katika kazi. Nilipogawiwa majukumu nilitambua kuwa kila kazi hata ile inayoonekana ndogo inachangamoto kubwa katika mafanikio ya timu au shirika hii ilinifundisha kufanya kazi kwa umakini, kufanya taratibu na kuhakikisha kazi imekamilika kwa ubora na kwa wakati pia uzoefu huo ulinifundisha sana kuhusu kazi ya timu na mawasiliano kufanya kazi na watu wenye matazamo tabia na uzoefu tofauti kulinisaidia kujifunza kusikiliza wengine kutoa maoni kwa heshima na kushirikiana ili kufikia malengo ya pamoja zaidi na hayo, nilijifunza jinsi ya kukubaliana na changamoto na msongo wa mawazo. Kulikua na nyakati ambazo kazi zilikua nyingi na muda ulikua machache lakini nilijifunza kupanga vipaumbele kutafuta msaada pale inapohitajika na kubaki mtulivu hata wakati hali ngumu uzoefu huu ulinijenga kuwa mtu mwenye subira na mwenye uzoefu wakufanya maamuzi kwa busara uzoefu huo pia ulinifundisha umuhimu wa kujifunza kila wakati. Nilielewa kuwa hakuna mtu anayejua kila kitu na kuuliza maswali au kujifunza kutoka kwa wenzangu huku hakupunguzi dhamani yangu bali kuongeza ujuzi wangu, kwa ujumla uzoefu wa kazi ulinifundisha zaidi ni ule uliokua na changamoto uwajibikaji na ushirikiano kwa sababu ulinijenga kuwa mfanyikazi bora mwenye kujiamini na mwenye mtazamo chanya kuhusu kazi na maisha ya kwa ujumla.